Kupokea maoni kutoka kwa wengine ni jambo muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Mimi hupokea maoni kwa moyo wazi kwa sababu naamini kila mtu ana kitu cha kunifundisha. Wakati mwingine maoni yanaweza kuwa mazuri, wakati mwingine yanaweza kunikoswa. Lakini yote hunisaidia kujua ninachofanya vizuri na sehemu ninazo hitaji kujiboresha. Badale ya kukasirika, ninajaribu kusikiliza kwa makini na kuelewa mtazamo wa wengine maoni ni zawadi ya ukuwaji. Kuyakubali kwa unyenyekevu, ninajifunza zaidi kuhusu mimi mwenyewe na jinsi ya kuwa mtu boraka kila siku.